Nina mahusiano mazuri na familia yangu na wazee wangu. Tunaelewana, tunaheshimiana, tunaombeana mambo mazuri. Na tunajumuika wote pamoja inapobidi kujumuika. Na tunafanya shughuli za kifamilia kama familia.